Ujuzi ningependa kujifunza ni programu za teknolojia ya kidigitali, hasa matumizi ya akili bandia na uchambuzi wa data. Ujuzi huu utanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kutatua matatizo kwa njia bunifu na kuendana na mabadliko ya soko la ajira. Pia ningependa kujifunza mawasiliano bora ili kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kujiamini. Kwa kujifunza ujuzi huu, nitaongeza dhamani yangu binafsi na kitaaluma na kufungua fursa mpya za maendeo ya baadaye.

Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa akili na furaha ya kuona mimea ikikua. Kuweka mikono kwenye udongo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifaa nijiskie karibu zaidi na mazingira. Pia bustani unifundisha umilivu na uwajibikaji. Kwaani mimea huitaji wangalizi wa mara kwa mara. Zaidi ya hayo kuvuna mazao nilio yakuza mwenye hunipa kurithika na motisha kuandelea kujifunza kuhusu kilimo.

Mnyama wangu wakufuga ni paka na penda paka kwa sababu ni mnyama mtulivu, msafi na mwenye upenda kwa njia yake ya kipeke. Unifaa nijisikie huru na hunipa faraja Hasa napokuwa nimechoka au nina msongo wa mawazo. Paka pia ni rahisi kumtunza na husaidia kutipiti panyanyumbani. Mnyama ningetamani kumfuga siku zijazo ni umbo ni mtiifu, mulinzi mzuri na rafiki wakaribu sana kwa binadamu. Ngependa kumfuga kwa ajiri ya usalama mazoezi ya pamoja na urafiki wakudumu.

Natumia muda wa wastani kwenye mtaandao kila siku hasa kwa ajilia kujifunza mawasiliano na burudani. Mara nyingi utumia mtaandao kutafuta tarifa muhimu kusoma habari na kujifunza ujuzi mpya na usiana na masoma ukazi. Pia utumia mta kuwasiliana na marafiki na familia kupitia mtaandao ya kijami. Wakati mwingini utazama video au kusikiliza muziki ili kupumuzika. Hata hivyo, ujitahidi kuthibiti muda wangu wa mtandai nisipoteza mda mwingi na kuhakikisha bado na pata muda wakufanya shughuli ingine muhimu.

Nashughulikia vipokazi vya dharula kwa kuweka utulivu kwanza na kutathimini hali ya haraka. Hutanguliza kazi zilizo muhimu zaidi na zinazo wa adhiri usalama wa matokeo ya haraka. Kwa hivyo mimi huanda mpango mfupi wa hatua kugawanya kazi vipande vidogo na kuwasiliana mapema na wahusika ili kuepuka mkanganyiko. Pia hutumia ujuzu wa raslimali nilizo nazo kwa ufanisi na kuomba msaada inapobidi. Baada kushughulikia dharula, hutathmini kilicho fanyika ili kujifunze na kujianda vyema kwa hali kama hizo siku zijazo.

Mchezaji wa mchezo ninayempenda zaidi ni lionel mesi namkubali sana kwa sababu kipaji chake ni cha kipekee nidhamu na unyenyekevu wake ndani na nje ya uwanja. Uchezaji wake unaonyesha bidii, ubunifu na mapenzi ya kweli kwa soka. Licha ya changamoto alizopitia, hakukata tamaa na aliendela kufanya kazi kwa bidii hadi kufikia mafanikio makubwa. Messi hunitia moyo kuamini kipaji changu, kufanya juhudi kila siku na kubaki mwenye unyenyekevu hata ninapofanikiwa.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti katika maisha yangu ya kila siku. Kutumia sauti kufanya simu, kutuma ujumbe wa sauti, na kusikiliza mziki au podcast. Pia teknolojia ya sauti hunisaidia kupata taarifa haraka kupitia wasaidizi wa digitali na program za amri za sauti. Matumizi haya huniraisishia kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, kuokaa muda na kuongeza ufanisi, hata ninapokuwa na shughuli nyingi au ninapohitaji urahisi zaidi.

Natumia simu yangu zaidi kwa kuwasiliana na kujifunza. Huwa na hawai kuwasiliana na familia, marafiki na wezangu kupitia simu, ujumbe na mitandao ya kijamii. Pia hutumia simu kutafuta taarifa, kusoma makala na kujifunza ujuzimpya mtandaoni. Wakata wa mapumziko, hutumia kwa burudani, kama kusikiliza muziki, kutazama video na kupumzika. Simi yangu imenisaidia kuokoa muda, kwa kuwa karibu na watu na pia kuongeza maarifa yangu ya kila siku.

Mafanikio ninayothamini kazini ni yale yanayodhibitisha juhudi na bidii zangu zimezaa matunda. Ninathamini sana kufanikisha miradi kwa wakati, kushirikiana vizuri na wenzangu na kuona malengo ya timu yakitimia. Pia napenda mafanikio yanayohusiana na kujifunza ujuzi mpya, kuboresha utendaji wangu na kushughulikia changamoto kwa ubunifu. Mafanikio haya sio tu kwa kipimo cha mafanikio binafsi bali hunipa motisha kujiamini na heshima kutokana na wenzangu. Kwa hakika kila hatua ya maendeleo inayoongeza tija na dhamani kazini inakuwa ni ya mafanikio ninayo thamini zaidi.

Kila asubuhi napenda kuanza na utaratibu wa kahawa au chai unaonipa nguvu na utulivu kuanza nikiandaa kikombe changu na panga vishikizo vyote kwa usahihi, mafuta, sukari na majani ya chai Kisha napika uji kwa na pika maji kwa joto sahihi na kuchanganya vya mbato kwa umakini Wakati napokunywa hua ni muda wangu wakufikiria siku mbele kupanga kazi au kupamuzika kidogo utaratibu huu si tu nipa kafeini au lathanzuri Bali pia hunisaidia kuanza siku kwa utulivu nikiwa makini na kiwa tayari kukabilana na changamoto za kazi kwa ari.

Mazingira huonekana kuwa mazuri pale yanapojumuisha vipengele vinavyofanya watu na viumbe wengine wahisi furaha, amani na usalama. Pia inaweza kujumuisha hewa safi, maji safi na mimea yenye afya inayotoa kivuli na unyevunyevu. Sauti ya asili kama ndega au maji yanayotiririka pia huongeza utulivu. Pamoja na haya usafi mpangilo mzuri na upatikanaji wa raslimali muhimu kama chakula na makazi vinachangia hisia ya usalama na starehe. Mazingira mazuri pia yanahusisha heshima kwa viumbe wengine na kuhifadhi mazingira ili kila kitu kifa na kuishi kwa usawa.

Kazi ya timu ya mbali nahitaji mpangiliu mzuri na mwasiliano ndabiti, mimi upanga kwanza kuwakikisha kila mtu wanajua majukumu yake na malengo ya timu. Tunatumia simu za video ujumbe wa mtandaoni na programu za kushirikiana ili kuhasiliyana kila maa. Mikutano ya kawaida ya mtandaoni inasaidia kuangalia maendelao na kushughulikia changamoto, na pia muhimu kuheshimiana kuzingatia tofauti za muda na mitindo ya kazi, kuweka ratiba ya kazi binafsi kwa kufanya hivyo timu inashirikina kuurahisi na kufanikisha malengo kwa pamoja.

Kila usiku kabla ya kulala napendelea kuwa na utaratibu unao nipa utulivu na kunisaida kupumzika Kwanza hupunguza shughuli zenye mwanga mkali au za kiteknolojia kama simu au kompyuta Kisha na pia mswaki kupsha uso na kuvaa nguo za usingizi Mara nyingi napenda kusoma kidogo au kufikiria mambo mazuri ya siku ili akili yangu ipumzike. Baada ya hapo kwa siku inayofuata kama kupanga kazi au kutayarisha mavazi hatimaye mimi hulala katika chumba kilicho kitulivu Kikifanywa kuwa rahisi kupata usingizi mzuri na kuamka nikiwa makini na tayari kwa siku mpya.

Napanga kazi zangu kwa utaratibu unaonifuanya niwe na tija nisije ni nikasahau mambo muhimu. Kwanza ni naorodhesha kazi zote zinazohitajika kufanyika siku hiyo au hiyo wiki. Kisha ni naweka kipao mbele kwa kazi hizo kulingana muhimu na muda wanao chukua. Napanga kazi ngumu au muhimu mapema mchana ni napo kuwa nangovu zaidi na kazi rahisi au kawaida mapema au mwisho ni mwasiku. Pia huweka muda wapumizu kati ya kazi ilikuwepoka uchovu. Mara kwa mara kurekebisha ratiba hili kukabila na mabaliko na kutumia viashiria kama kalenda u programu za kufanya kazi na kwa kikicha natimiza kila jambo kwa wakati ufahao.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipopata fursa kufanikisha jambo lilokuwa gumu kwangu au lililoleta mabadiliko mkubwa. Kwa mfano niliposhiriki katika muradi au tukio ambalo ilitaji ujuhudi kubwa, nidhamu na kushirikiana wengine nilifanikiwa kufanikisha malengo hayo yenye nilikuwa nayo. Tukio hilo ilinifundisha saburi, uvumilivu na jinsi ya kushugulikia changamoto kwa busara. Pia ilinipa hisia ya furaha kujivunia na kujiamini zaidi na kuniacha kukumbuka kwamba jithihada na azma za dhati huzaa matunda maishani Tukio hili linabakia kuwa kumbukumbu muhimu katika maisha yangu.

Kila asubuhi ninaanza kwa kuamuka mapema na kushukuru kwa siku mpya, kisha ufanya mazwezi madogo au kupumisika kidogo ili kuamusha mwili na akili. Baada hapa ujianda kwa kuwa kuwa kuvaa nguo safi na kusafisha meno. Mara nyingi naipenda kunywa kikombe cha chai au kahawa huku nikipanga mawazion ya kazi ya siku. Baade hapa upanga ratiba ya siku kuangalia barua pepe au jumbe muhimu na kuanza kazi au masomo kwa ari. Utaratibu huu husaidia kuanzo siku nikiwa makini, mutulivu na tayari kukabilena na changamoto zozote zile.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini vizuri ni ile inayotoa huduma na bidhaa thabiti salama na zinazorahisisha maisha ya kila siku. Kwa mfano, hapo ni moja ya kampuni niliyonayo kwa imani sababu vifaa vyao vinakuwa vya ubora mzuri. Usalama wa data unaolinda taarifa zangu na huduma bora kwa wateja. Pia google ni kampuni nyingine ninayoamini kwa sababu huduma zao kama barua pepe ramani na huduma za mtandao zinafanya kazi kwa uhakika na zinasaidia sana kila siku. Kwa ujumla ninaamini kampuni inayoweka watumiaji wake mbele na kuhakikisha uzoefu mzuri kwao.

Jukumu ninalolipenda sana kazi ni lile linapo nipa nafasi ya kushirikia na wezangu, hili kutatua changamota ya kufanikisha miradi. Napenda kufanya kazi ambayo inahitaji ubunifu na ufahamu, wakina, kwa nuhunipa fursa ya kutumia ujuzi wangu kikamilifu na kujifunza mamba mapya. Pia napenda pale ninapopewa jukumu la kuongoza ua kuratibu kwa sababu unifundisha uhusiano wa kikazi, mawasiliano mbora na usimamizi wa muda. Jukumu hili linanifanya nijivunie kazi yangu kuwa na motisha na kuhisi kwamba mchango yangu inathaminiwa inazaa matokeo chanya kwa timu na kampuni.

Ninapenda rangi ganikwa kwenye ukuta wa nyumba kwa sababu inatoa hisia ya utulivu na hasili. Rangi hii hutoa muonekano wa kupendeza haiko kali sana na inafanya chumba au nyumba nzima kwenye kana safi na yenyempangilo mzuri. Pia ganikwa ni rangi inayoweza kuendana na mapambano na asamani mbali mbali bila kuharibu mutindo wa jumula. Napenda jinsi inavyo toa hisia ya joto na karibu na pia ni rahisi kwangalia uchafu mdogo. Kwa hivyo ukuta wenye rangi ya ganikwa, unakuwa mahali pastarehe, utulivu na uzuri wakuona kila sita.

Ninapenda mkate ule ulio msafi, mzuri na mwenye ladha tamu, hasa ule wa nyumbani au mkate wa unga wa ngano. Napenda mkate unaokuwa na harufu mzuri inayonifanya nihisi njaa kwa furaha na kuwa rahisi kumeza. Pia napenda mkate unaokithi ladha yangu binafsi kama ule wenye kipande chepesi, cha crust au mkate mzito kidogo wenye unyevu wa kutosha. Mkate kama huu unifanya njisikie mwenye furaha wakati wa chakula unakamilisha mulo na mara nyingine upendeza zaidi ili ikiwa umetayarishwa kwa upendo na ubora wa viambato.

Nam, ni uwa nafuata matukio ya kima taifa kwa makini kwa sababu ya nanipa habari na uelewa wa kinachoendelea duniani. Na penda kusoma au kuona taarifa za habari, mchezo, siasa, teknolojia na maendeleo ya kibinafsi. Hii inanisaidia kuelewa mabadliko ya dunia kujua fursa au changamozi zinazo weza kuathiri maisha yangu na kuboresha maamuzi yangu, binafsi na kikazi. Pia kufuatila matukio ya kima taifa hunifanya ni jumuishi mitazamo ya watu mbali mbali, nijifunze tamaduni na fikira tofauti, na kuwa na mjadala wenye maana na wengine. Kwa hivyo ni sehemu kubwa, sehemu ya kuwa mkazi makini wa dunia.

Napenda zaidi ni ile inayoongeza, hisia na inachangia kufikirisha au kufurahisha kwa kiwango kikubwa. Napenda filamu ambazo zinahadithi nzuri wa usika wenye utu na ujumbe unuogusa moyo au kuelimisha. Pia napenda zile zinazo changanya, ucheshi, shahuku au hata changamoto za maisha kwa namna ya kuvutia. Filamu kama hiyo unisaidia kupamuzika kufurahi burudani na mara nyingine kujifunza mambo mapya kuhusu dunia, uhusiano, au maisha kwa jumla. Kila nikitazama filamu hiyo huwana jisikia mwenyefuraha, musisimuko na kumbukumbu nzuri zinazoendelea kuniacha nikifikiria baada ya kumalizika.

Napendelea kitanda kizuri kwa sababu kinanipa usingizi mzuri na starehe ya kutosha. Kitanda kizuri si tu kinanifanya nijisikie raha nikiwa nalo, bali pia unisaidia mwili wangu kupumuzika kikamilifu baada ya siku yenye shuguli nyingi. Napenda kitanda chenye mto mzuri, blanketi laini na harufu safi inayofaa kwa kupumuzika. Pia kitanda hiki kizuri hufanya chumba changu cha kulala kiwe cha kupendeza chenye mpangilio mzuri na utulivu. Kwa hiyo, si kitu cha kulaumu, bali ni sehemu muhimu ya kupata usingizi mzuri kuamuka makini na kuanza siku ni kiwa tayari.

Nimewaikuiona bahari na uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza sana. Kuangalia maji makubwa na yenye rangi ya blue ya kina kunanifaa nahisi mwenye utulivu na heshima kwa nguvu za asili. Sauti ya mawimbi yanayo piga pwani harufu ya chumvi na upepo wa bahari hufanya kila wakati kuwa wa kipekee. Pia kuona wanyama wa baharini au samahani zinazovuka maji kunanifaya nijisikie karibu na maisha ya asili. Tukio hili limebaki kuwa kumbukumbu mzuri, likinipa furaha amani na shauku ya kutaka tena kurudi kwenye pwani na kufurahia uzuri wa bahari.

Napendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu kuna nisaida kupata maarifa mapya, kuelewa dunia na mitazamo tofauti na kupanua fikira zangu. Kusoma kunanifundisha maneno mapya, historia, hadithi au taarifa muhimu ambazo huongeza kuelewa wangu na kuimarisha akili. Hata hivo mara nyingine napenda pia kuandika ili kuelezea mawazo yangu, hisia au kumbukumbu kwa uwazi. Kuandika kunanisaida kupanga mawazo, kuwasilisha habari kwa wengine na kuunda kumbukumbu ya binavsi. Kwa ujumla kusoma kunanifanya, nijifunze na kuandika, kunanifanya, nijielezee na zote zinafanikisha ukuaji wangu wa binafsi.

Yanifanya nicheke pale ninaposikiliza au kuona kitu cha kuchekesha kama ucheshi wa moja kwa moja, hadithi za furaha au kejeli ya kirafiki. Pia kucheka kunatokea wakati wa kushirikiana na marafiki au familia, hasa tunapocheka pamoja kwa michezo, vichekesho au matukio ya ajabu lakini yasiyo hatari. Hata changamoto ndogo zinapokuwemo kwa mtazamo wa kicheko, mara nyingine hufanya nicheke. Kwa kweli, kucheka kunanifanya nijisikie furaha, kupumzika kiakili na kimwili na pia kupanua mtazamo chanya wa maisha. Ni hisia ya ajabu inayoongeza njaa ya furaha kila siku.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu inanisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu wa kazi wakati wowote. Pia huitumia kupata habari, kujifunza mambo mapya, kupanga ratiba na kufanya shughuli za kila siku kama malipo ya kutafuta maelekezo. Wakati wa mapumziko hunisaidia kujiburudisha kwa kusikiliza muziki wa kusoma. Kwa ujumla, simu imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu inanirahisishia kazi mawasiliano na upatikanaji wa taarifa muhimu katika kila siku.

Ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa kipindi chanto nyingi, nguvu na matumaini makubwa. Ni wakati ambapo nilikuwa na uhuru wa kujalibu mambo mapya bila hofu kubwa ya kushindwa. Kurudi ujana kumekua fursa ya kufanya maamuzi kwa busara zaidi, kujifunza kwa bidii na kudhamini muda mapema. Pia ningependa kufurahia tena urafiki wa dhati, vichekesho, visivyo vya wasiwasi na shauku ya kujijenga. Hata hivyo nadhamini mafunzo ya sasa kwa sababu yamenifanya kuwa mtu niliye sahii.

Hekima ninayo jifunza maishani ni kwamba subira kuwa na uvumilivu na kufanya maamuzi kwa busara kunaleta matokeo bora zaidi. Jifunza kuwa kila changamoto au shida ni fursa ya kujifunza na kwamba kuchukua muda kufikira kabla ya kutenda husaidia kuepuka makosa makubwa. Pia hekima hiyo ilinifundisha kudhamini watu wengine, kusikiliza mawazo yao na kushirikiana kwa heshima. Kwa kweli hekima hii, haikunifundisha tu jinsi ya kukabiliana na matatizo bali, pia jinsi ya kuishi maisha yenye utulivu, furaha na ufanisa wa kujenga maadili, mazuri kila siku.